Unajihisi vipi kuhusu tathamani za kazi, najihisi vizuri kuhusu tathamani za kazi kuenda kazi ni kitu ya muhimu sana na kufanya kazi ni kitu ya muhimu sana, kazi ya mtu inakuwanga mzuri sana juu unaeza fanya kila kitu unataka sii mtu anakuchu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kuongea na kuzungumza mambo yenye inaweza tuwendelesha kifamilia, familia ni kitu ya muhimu sana ukiwa na familia unasikianga raha cause mnaweza kaa chini na muongelee jambo moja mbili tatu yenye.

Unapenderea viatu gani napenderea vyatu za napenda sana vyatu za sports vyatu za spoti ni kiatu mzuri sana unakuanga unasikianga nikiwa komfortable kama nimeiva naipenda sana ata watoto wangu mimi huwa nunulia vyatu za spot koz kiatu ya spot ni komfortabu.

Napenda mziki wajadi na tuna dancingi na watoto wangu na tunaisikiliza ni unasikianga fikra mzuri sana ukisikiza hiyo muziki. Tunafurahia sana kusikia iyo mziki waandani. Mziki waandani ni kitu mzuri sana inatumanga moyo ya mtu ikueina.

Uzoefu wa gani wakazi unanifudisha zaidi? Kama kuuza manguo imenifunza zaidi sana nimekua na experience kubwa sana. Nimefanya kazi kwa muda wa miaka ine na nimekua na.

Simu yangu natumianga, ku-watch movie, kupiga na kupigia watoto wangu na kupigia mama yangu. Simu ni kitu ya muhimu sana. Mawasiliano inakuanga rahisi. Ukipiga na simu una-save dakika na una-save time yako. Kuliko kwenda kwa.

Niko na kumbukumbu ya shule nakumbuka tukiwa primary school, nilikuwa napenda sana kucheza mchezo wa football, nilikuwa naifurahia sana coz iyo ndiyo nilikuwa naipenda sana, tulikuwa tunacheza na mary na njoki sana.

Kenye kinatuma mazigira ya kazi ikue mazuri, kitu moja ni watu wenye ukonao ujue vinye munakana wao, munatuma, munakaana, heshima na wao, iyo ni kitu mzuri sana na munaongerea mambo ya maendereo na munaongi sungumuza.

Mimi makosa ikifanyika kazini, first tunakaa chini, tuna agree, tunaambiana, nani alifanya hivi, nani alifanya hivi, alafu tunarekebisha, tunasema iyo mambo tusiirudie, because hakuna mtu hawezifanya makosa, kila mtu anaweza fanya makosa.

Tukio gani yenye muhimu katika maisha yangu ni kukaa na amani. Amani ni kitu ya maana sana. Coz ukikaa na amani na watu, mnaeza endelea na mnaeza zungumza mambo mingi inaweza msaidia baadae. Iyo ndiyo kitu ya muhimu kwa maisha ya binadamu.

Mi mazoesi ya mwili nafanyanga kalibu kila siku kuzi ya afya yangu ya mwili kufanya mazoesi ya mwili inapeanga mwili afya mzuri sana mpaka kila ukifanya iyo zoezi mwili ikizoea unaezakaa bila maugonjwa una mambo mingi sana.

Kutembea unasikianga, miguu imekuwa mzuri sana coz itakuwa na nguvu alafu unapata mazoezi ya mwili, mwili yako haiezi gonjeka ovyo ovyo kwa sababu ya hiyo.

Wateja mimi na washugulikia first na wakalibisha kwa kazi after kukawakalibisha na uliza mteja wangu unahitaji nini unataka ni kusaidia na nini kama ni manguo na muuzia ananiambia nataka hii nguo tunasungumza na tunaelewa na bei na muuzia ioguo na tunafura.

Matamuzi ga mafanikio gani mimi nafanikiwa niko na duka mungu amenibariki amenipatia wateja wateja wangu wakikuja kwa duka wananunua nafurahi sana naweza ku kufanya mambo zangu kujilipia nyumba kujilipia hiyo nyumba na kufanya.

Nikiamuka programu ya kwanza, nichukue niede tiktok, nione ni nini imepostiwa, ni nini inaendelea. Sasa nikitoka hapo, nifanye mambo ya testi, nini za online, nikizifanya alafu na.

Kitabu yenye napenda sana ni kitabu ilikuwa inaitwa River Between, Ilikuwa inaongelea kutahiriwa kwa wasichana. Wasichana iyo siku hizo za kitambo ni kitabu inakuanga ime elimisha wasichana wasitahiriwe juu si.

Chakula kitamu naipenda sana. Mimi na hupika chakula kitamu sana. Kama saa hii nimepika nyama, sukuma wiki. Sasa ndio nikule kaugali kangu. Chakula ni muhimu sana inapeanga mwili nguvu. Kwa hivyo, tunaipenda sana na familia.

Sijawai kujifuza kupiga gita coz. Mimi si mutu mwenye hiyo siyo talenti yangu. Sijawai hata siku moja. Lakini napenda mtu akipiga gita naifu lai yanga sana but kwangu mimi sijawai. Sijawai hata siku moja.

Ushirikiano wetu na watu wengine ni usikilizano wa kujiuliza, tunaeza fanya hii kazi hadi, tupate pesa na tujue venye tutajiendelea kimaisha, hiyo ni kitu ya muhimu sana, ukiwa kwa kazi mnashirikiana na wale wengine, mnajua venye mtaendelesha maisha.

Pilau nilisha ijaribu, nikapikia wageni wangu pilau, pilau ni chakula inakuaga tamu sana, ni mchele ya mchanganyiko ya nyama na inapigwa na unatumia vitu kadha kadha ya kupika na inakula chakula tamu sana wageni wakikula wanasikia utamu.

Mimi najipenda sana kujitunza, lazima nijitunze vizuri sana kozi ni mimi nafanyanga kazi, lazima kujipenda, ukikosa kujipenda hakuna mtu anaeza kukupenda, kwa hivyo kujitunzi ni kitu ya muhimu sana kwa binadamu, kila mtu anastaili kujipenda.

Hei mimi ni mtu wa aseno mtu wa aseno napenda aseno sana aseno ikishinda mimi nafuraianga sana nasikianga ni kama mimi mwenyewe nimeshinda aseno ni kitu ni timu mzuri sana aseno aseno tunaependa aseno sana.

Mimi nikiamka asubuhi, first ni kuomba, alafu nikiomba naenda naoga macho na wekelea chai ya breakfast, nikiwekelea breakfast naendea mkate na paka bluebird. After kupaka bluebird, sasa najitayariza kinywaji.

Mimi nasikilizanga mugithi. Mimi ni mtu wa mugithi. Mugithi nyimbo yetu ya kikuyu naipenda sana. Mimi hupenda mugithi naidance. Nasikianga mwili yangu inafurahia sana. Mugithi ni kitu tamu sana. Ni nyimbo za kitamaduni za kikuyu. Kwa hivyo ni nyimbo inakuanga.

Mimi natumianga magari kusafiri kama leo nilikuwa nimeenda isilii ikununua manguo coz mimi ni muuzaji wa manguo natumianga njia ya kusafiri magari hizi matatu sasa naenda isilii kununua Kwa hivyo mimi kila siku hutumia.

Napenda movie yenye inaitwa 'if loving is wrong' hiyo movie ina ni drama inakuwanga tamu inatoanga mtu afikirie ni kama ukweli na haikuwangi ukweli. Drama mzuri sana naipenda sana napenda.

He mimi napenda kuwa mahali penye kutulifu na kwenye kuko na kume hakuna kelele mingi ni kamziki tu nasikiliza hiyo ndiyo mahali napenda kuupumuzika mahali kwenye kutulifu hakuna mambo mingi mambo tu ni kutulia na kusikiza kamziki.

Mimi asubuhi kuenda kwa kazi, wakaribisha wafanyi kazi wangu, na waambia wasikie wakiwa nyumbani, tufanye kazi pamoja, tuelewane kila kitu, tufanye na tupendane sana, iyo ndiyo kitu muhimu mkiwa kwa kazi pamoja.

Weh, mimi siezi taka kupanda milima. Mimi nakuanga mtu mwenye hapendi kutembea sana. Kwa hivyo kuniambia niende nitembee mlima, huko ni kunichokesha na sipendi kuchoka. Mimi sipendi kupanda milima. Napenda tu kutulia mahali pamoja. Iyo diyo kitu napenda sana.

Eee, napenda kufanya kazi nyumbani ni kwangu. Lazima ukiwa kwako uweke kukiwa clean. Kufanya kazi nyumbani si ati ni vibaya. Ni vizuri sana unastahili kufanya kazi nyumbani ukiwa umefurahia sana. Hiyo ndiyo kufurahi kufanya kazi nyumbani.

Napenda aina zote za filamu. Filamu ni kitu ya maana sana. Hakuna kitu mbaya kama filamu. Viramu ni kitu mzuri sana. Naipenda sana. Tunapenda na watoto wangu na familia yangu. Filamu ni kitu yenye umezoea kupenda na unaipenda sana.

Udhaifu wangu na kazini nashughulikia kitaratibu, kuyaangalia vizuri na kujua hii ni kazi, na kazi lazima ifanywe na ifanywe na maana kwa sababu kazi ndiyo inatupatianga chakula na itatulindia kenye tutakula.

Mimi huenda, tukakunywa na marafiki zangu. Tukakula keki na tukasherehekea na watoto wangu. Hiyo ndiyo kitu tunapenda sana. Mwaka wa kuzaliwa ni kitu ya muhimu sana. Unastahili hufurahie sana coz kukuja hii dunia. Si kitu rahisi ni mungu.

Mimi kila asubuhi naamkia mkate na chai. Iyo diyo kitu ya breakfast na mayai. Hiyo ndio nakulanga tukiwa na watoto wangu na familia yangu. Tunanunua mayai, tunakuja, tunapika, tunakula pamoja. Tukifurahia sana cause kukula pamoja ni kitu ya muhimu sana.

Utaratibu yangu ya jioni ni kupanga duka, alafu after kupanga duka, kujua kienye tutakula jioni, tunaenda, tunanunua, tunakuja kwa nyumba, tunaanza kupika, jioni ikisema ifike, tusha maliza kila kitu na tunagojea kukula, hiyo ndiyo matayarisho ya.

Ei, nishawahienda. Tamasha la muziki. Tulienda na Tulienda na watoto na marafiki zangu. Tulifurahia sana. Tulidansi vizuri sana na tukafurahia. Hiyo ndiyo kitu ya muhimu sana. Kwa hii dunia kufurahia mambo ni kitu ya maana sana.

Napenda kucheza na watoto wangu. Watoto ni kitu ya muhimu sana kucheza na wao. Na kujua ni michezo gani mna cheza. Mchezo inapeanga mwiri avya na inatuma mtu mwiri ikue ina uzuri wae. Kucheza ni kitu ya muhimu sana. Tuna.

Mimi nikiwa na wasiwasi kenye napenda na breathe na breathe out sasa hiyo wasiwasi inaisha alafu nakunywa majani ingine ya kutuliza akili nikiikunywa akili yangu inatulia kabisa na ina relax hiyo ndiyo kitu ya muhimu sana tunafaa.

Hi maramingi sana. Nisha nimewai nyolewa maramingi sana. Nikiwa primari sikuwa na nywele. Tulikuwa tunaenda bila nywele. Nywele tumekuja kulea tukiwa wazima. Kwa hivyo kunyolewa nywele, tumenyolewa masiku mingi sana tukiwa wadogo. Na inakuanga rahisi ukiwa.

Mimi ni mtu wa media. Mimi ni mtu wa kueka mitadaoni kila kitu yangu. Mimi napenda media. Napenda media kuweka mabo mingi. Media inatuone tunapata mabo mingi sana. Inaturemisha vizuri sana. Media nikitupoa sana.

Kumbu kumbu yenye naeza kumbuka naeza kumbuka tukiwa watoto tulikuwa tunapenda kucheza sana hiyo ni kitu ilikuwa inanifunza kuwa tunaenda kwa huko kwa mto tunaogelea tukiogelea tunacheka sana na tunafurahia tukiwa pamoja hiyo ni kumbu kumbu moja sita isa.